Mimi kupiga picha ni kitu ambacho inafanya mtu afurahi. Lakini mimi ndo upate ni kipiga picha. Inalingana na mambo fulani. Kwanza, ikiwa ni mesonga, nywele yangu inakaa vizuri, pili. Ikiwa ni nana nguo mpya, haya ndo wakati ambayo huwa napiga picha sana. Alafu, tusemi kwa wiki, ata wiki ni kidogo. Kwa mwezi mzima, naeza jikuta nimepiga picha maramoja, kwa sababu pia sipendi kupiga picha. Kile kitu ambacho napenda kufanya ni kuchukua video, kujichukulia video yangu mimi. Alafu kwa hyo video nikitaka picha, napiga kile kitu ambacho kizungu kina kiita screenshot, napiga screenshot. Alafu hivyo ndo kinafanyika. Ila kupiga picha hapana sipendi kupiga picha. Naezapiga picha mara moja kwa mwezi kwa sababu mimi si mtu ambaye anapenda kupiga picha sana.

Napenda sana kuangalia nyota ila sitadanganya. Sasa hivi, ni vigumu sana niangalie nyota. Kwa sababu napata tumekuwa wakubwa, tunafikiria mambo mingi, tuko na kazi mingi ya kufanya. Ikifika usiku, umechoka kabisa ata hauna hiyo wakati wa kwenda kutazama wingu ati uangalie nyota. Hila, nikiwa mdogo, mimi na ndugu yangu mpendwa. Tulikuwa tunapenda sana kwenda kutazama nyota, unatazama nyota, lakini hufanyika sana sana nikiwa nyumbani. Unajua ukiwa nyumbani, kuna tuu amani, si ati kuna watu wengi, mtu ambaye ataanza kufikiria. haa huyu anaenda kuangalia nyota juu ya nini. Nikiwa kule nyumbani, tunakaanga na watoto wa dada yangu, tunaangalia nyota, hadi tunamake a wish. Kuna yale ambayo yanapitanga mbio, tunaamini kwamba yakipita mbio hivo halafu useme kile ambacho kile ungetaka ifanyike maishani mwako kitafanyika. Kuangalia nyota hupendeza sana kwanza ikiwa ni huo mwezi ambao zinakuwanga zimejiandaa kule mbinguni vizuri zinapendeza.

Likizo yangu ya ndoto ata tu nisikudanganye. Mimi huwa nakaa hapa, nasema siku moja, nikipata pesa vizuri, nitaenda kule Zanzibari. Na Zanzibari iko kule Tanzania, sijui kama iko nje ya Tanzania ila nasikianga tu Zanzibari halafu. Kile ambacho nigependa kufanya huku, ni kutembea nione inchi mpya, nile vyakula vyao, nasikia watanzania, wanajua kupika sana. Halafu mimi mtu ambaye ningependa kwenda naye ni mama yangu sanasana mama yangu halafu pesa ikiwa mingi niende na familia yangu sote tujienjoy huko. Nataka kutembea sana kule. Ndo nijue mambo mingi hata nikirudi kenya niko vizuri.